Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Kofia hunipa hisia ya urahisi na kujiamini. Wakati wa jua kali, hasa kama uko nje au unasafiri. Kofia ni msaada mkubwa. Inalinda uso na macho. Pia ni njia rahisi ya kuongeza mtindo bila kujitahidi sana. Kuna siku unavaa nguo za kawaida kabisa lakini ukiongezea kofia nzuri mwonekano unabadlika kabisa. Napenda pia jinsi kofia inaweza kuonyesha hali ya mtu wakati mwengine spoti, wakati mwengine relaxi, bani ni mzuri wakati wa baridi au asubui na mapema. Na kofia inafaa sana kwa matembezi na shughuli za nje.

Mafunzo ya kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale ya kujifunza na vitendo na kukuza ujuzi wa mawasiliano. Kwanza, mafunzo ya ujuzi wa kidigitali kama kutumia kompyuta, interneti na zana za mtandaoni yalinisaidia sana. Yalinifanya niwe na uwezo wa kufanya kazi mbali mbali kwa ufanisi na kujifunza mambo mapya haraka. Pili, mafunzo ya mawasiliano na kazi ya timu yalikuwa muhimu sana kujua jinsi ya kuzungumza vizuri, kusikiliza wengine na kushirikiana kazini kunanifanya uwe bora zaidi na kuaminika.

Kusubiri kwenye mstari kwangu huwa kuna hisia mchanga nyiko. Kwaupande moja, kusubiri kuna nitia uvumilivu na subira. Najifunza kuwa na subira haswa kama mstari ni mrefu. Nimudawa kutafakari kidogo au hata kuangalia watu wengine. Kuangalia mazingira au kupanga mawazo yangu. Lakini upande mwingine, mara nyingine, husababisha kidogo, kuchoshwa au kutoka vizuri. Hasa kama unahisi muda unapita pole pole. Hapo napenda kutumia mbinu ndogo kama kusoma, kusikiliza muziki au kuangalia simu ili muda upite kwa haraka. Kwa kifupi, kusuburi kwenye mistari ni changamoto kidogo lakini pia fursa ya kuthibiti hisia na kutumia muda kwa subira.

Ndio, napenda sana kutembea misituni. Msituni unautulivu wa kipekee, sauti zandege, hewasafi na harufu ya miti zinatuliza akili kabisa. Kutembea huko unanifanya nijiskie karibu na asili na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Napenda zaidi kutembea taratibu, kuangalia mimea na kufrahia ukimya. Ni kama muda wa kujita fakari na kuja za nguvu mpya.

Ndiyo, napenda sana kula popcorni, ni vitamu, virahisi, lakini pia vinabamba sana, hasa ukiwa unangalia filamu au unapumzika tu. Napendelea popcorni ya chumvi kidogo na kilasiki ya haichoshi, wakati mwingine ya karamel kwa ladha tamu, na ni ile ya aina ya chakula unakula bila hata kugundua kimeisha. Pia popcorni inanipendeza pia kwa sababu haitaji mandalizi magumu dakika chache tu iko tayari. Pia ni rafiki kwa afya kuipuka mafuta mengi au sukari kupita kiasi, ukipika kwa hewa moto, ama unapata kitu chepesi lakini kinashibisha.

Jambo muhimu zaidi nililofundishwa na mtu wa karibu sana. Si lazima awe mwalimu wa darasa, mbali ni mtu aliyenionyesha kwa vitendo. Alinifundisha kwamba subira ni kujutuma, vina nguvu kuliko haraka au kukata tamaa Kupitia namna alivyonishughulikia, changamoto za maisha nilijifunza kuwa. Makosa si mwisho ni sehemu tu ya kujifunza. Kujiheshimu na kuheshimu wengine ni msingi wa kila kitu. Na mafanikio huchukua muda, lakini huja kwa walio thabiti. Pia somo hilo limekaa nami hadi leo. Hasa ninapokutana na nyakati ngumu.

Nchi ningependa sana kutembeleani nchi ya Japani, na pendezwa nautamaduni wao wakipekee, teknolojia hali ya juu na madhari ya kuvutia sana. Ningependa sana kuona mji kama Tokyo ambao unautamaduni na unakata na kisasa, hifadhi za asili kama vile mlimafuji na bustani za zen, tamasha la sukari au maua ya cherry wakati wa chemichemi. Kuhusu hisia nadhani ningepatafuraha kubwa na hamu ya kujifunza vitu vipya na pia kujifunza kutokana na utamaduni waowa kifalme na historia zao za utajiri.

Ningependa kutembelea mji wakale wa Pompeii, Italia. Kwa sababu, ni mahali paku historia kilichofaidiwa vizuri, kinachonyesha maisha ya kila siku ya wakazi, wazamani kabla ya mlipuko wa volkano. Unapokuwa pale, unaweza kuona majengo, barabara, na picha za ukuta ambazo zimebaki kwa mamia ya miaka. Ninafasi ya kujifunza historia moja kwa moja, si kupita vitabu tu. Pia ningependa yake ya kale, Mapombeni, ya nile, piramidi na mabaki ya miji ya zamani Kuna ile hisia ya ajabu anaposhiriki historia Inayokufanya uelewe jinsi binadamu walivyo kuwa na ujasiri na ubunifu mkubwa.